Hapa kwa hili swali la mawasiliano na watu napenda mawasiliano na baina ya watu yawe mawasiliano ambao ni ya maana sana. Haswa napenda mawasiliano yanayohusu kazi, maendeleo na kimasomo kwa sababu nisipokuwa na mawasiliano mema na watu nitajikuta nimo taabani. Sitapata mtu wakunipa mawaidha wakunielekeza kuhusu mambo ambayo yanayoendelea duniani. Kwa hivo mawasiliano yangu na ya watu nahakikisha kwamba ni mazuri mno kwa sababu humu duniani tunahitaji kuishi kwa sababu sisi ni binadamu hakuna venye, binadamu anaezajitenga ati anataka kufanya vitu mwenzake. Mawasiliano yangu na wenzangu nahakikisha ya kwamba hayana tashwishwi, hakuna kelele, hakuna vita. Tunaleta malengo mazuri ambayo yatatusaidia kujijenga kwa ujumla. Naezasema napenda sana kuwasiliano na kuzungumza jinsi ambavyo mtu anaezaweza kupigana na matatizo. Haswa kukosa fedha, haswa wakati mtu amekumbwa na uchochole ama umaskini, haswa kifamilia ambapo unapata watoto wanaenda kinyume na matarajio ya familia, napenda sana mawasiliano yawe ya maana. Kwa sababu mawasiliano yanasaidia pia kupunguza msongamano wa mawazo, unapata wakati umenyamaza tu peke yako, unajikuta uko katika hali inaezakuletea hata tatizo ama ugonjwa wa moyo. Kwa hivyo, mawasiliano yangu na baina ya watu yanakuwa mazuri, unapata tunapiga gumzo, unapata tukicheka, unapata tukishangilia, unapata kama jambo halijatufurahisha tunakataa hilo. Tunafikiria jinsi ambavyo tunaezajiendeleza kimaishani kwa sababu haya maisha. Hakuna venye utakaa tu pale na pale kama mti ambao hauna matunda. Kwa sababu mti ambao huleti matunda ama si wa faida huwa unakatwa kwa hivo mawasiliano lazima yawe mazuri.

Naam, hili swali la kushughulikia wateja. Haswa unaangalia ni wateja wapi kwa sababu mimi mwenye vile nilivyo, mimi napenda kuoka keki. Nikitumia mfano wangu, ninaposhughulikia wateja wangu. Mwanzo, ninakuuliza unahitaji nini? Nafaa kuoka unataka ya keki, mkate ama unataka nini. Nikishamuuliza kile ambacho anachotaka, nataka kujua flavor yake ni ipi. Alafu ndio namwambia bei. Kisha nikishampatia bei, tukubaliane, alafu nijue alikuwa anataka flavor gani. Nikishamalizana naye, naandika chini, naeka kwa rekodi ili nisije nikasahau tarehe ambayo alinipatia niweze kumuundia ile keki ama mkate ama mandazi ama chapati nahakikisha ya kwamba nashughulikia wateja vizuri kwa sababu jinsi ambavyo nitakavyo washughulikia ndipo watajihisi vyema ata waweze kurudi kunisaidia ama waweze kurudi kuuza sera ama kunitaftia wateja wengine. Wateja wangu nawashughulikia kama tuu vile nitakavyo shughulikia mtoto wangu nawafanyia kazi safi natimiza lengo kwa wakati ambao walinipatia. Nahakikisha ya kwamba lile ambalo walikuwa wanalitaka limewafikia na niuulize kama liko sawa kama si sawa. Waniambie jinsi nitakavyoweza rekebisha kwa hivyo nawashugulikia nasema mia kwa mia.

Muda wa mwisho unakuanga na mambo mingi kweli. Unaeza jikuta umebabaika ujui ufanye lipi ama uwache gani. Sana sana kwangu muda wa mwisho nahakikisha kwamba nimetulia kwanza. Nikisha tulia. Ndiposa nina amua. Nichaguwe tu lengo moja ambalo nilamaana sana. Kwa sababu utajikuta uko hapa. Hata unaeza jikuta umesababisha ajali. Kukua unakimbia tu, unataka kila kitu kifanyike. Nahakikisha niko na lengo, moja, ambalo, ninafa kulifanya. Nanisipo lifanya, litakua bala mno. Hivo ndivo mimi hushughulikia, muda wa mwisho. Nina hakikisha ya kwamba, kile ambacho kilikuwa kinatakikana kifanyike, kitafanyika. Na yale ambayo ilikuwa tu nikujaribu, ama nibahati, ama nini, naachana tu nayo kwa sababu. Huu muda wa mwisho unahitaji kile kitu ambacho ulikua ukifanya. Haswa tuseme kama ni kufanya mtiani. Ukona maswali mingi ambayo unaona ninajua haya majibu. Lakini kuna swali moja ukona uhakika. Kwamba niki jaribu kufanya hili swali, nitapata alama nzuri. Kwa hivo unachagua muda wa mwisho, mtu anafaa akifanya kile ambacho anakidhamini ama ako na uhakika, atafanya vizuri zaidi.

Tunapozungumza kuhusu kifaa cha teknolojia ambacho siezi ishi pasipo. Eh, rununu, rununu, simu ya mkononi. Hii, sidhani kama naezaishi pasipo. Kwa sababu nitazungumza aje na jamii yangu. Nitajua ni nini kinaendelea huku nje. Ni ngumu sana. Pasipo simu. Sijui tutakuwa aje. Simu ni chombo cha maana sana. Kwa sababu, naezawasiliana na mtu ako mbali. Anaezanifahamisha tukio la hapa, naezaulizia mtu akiwa mbali huko kuko aje. Ninaenda tu mahali nikiwa na uhakika kwamba, nitachukua tu rununu yangu kutoka kwa pochi langu. Nijue kile ambacho kinaendelea, inatuleta pamoja. Iko na vifaa ambavyo, viko na teknolojia ya kisasa.

Naam, napenda kwenda pwani sana. Pwani ni mahali ambapo kila mtu anatamani hata aishi. Kwa sababu, mambo mengi yako pale pwani, mambo ya kigeni, huko ndiposa kuna waswahili ambao wanajua kupika chakula, huko ndio kuna burudani za aina yote. Pwani napapenda sana kwa sababu hakuna kitu mzuri kama kutazama tu bahari yale maji ule utulivu ile kelele inayokuja na uvumi wa upepo lile joto tu kuogelea pale kwa bichi kuskia tu kiswaili kila kizuri ambacho wanazungumza pale baharini napenda pwani chakula kitamu kinaandaliwa pale unajikuta tu unakunywa mnazi, maisha ya huko ni starehe kutembea tu kwa raha. Pwani ni mahali pema ambapo ningependa kwenda kila wakati.

Naezakiri kwamba kabla mwaka uwanze nakuwa nimeandika malengo yangu chini najiambia? Mwezi kama ni wa januari nafaa niwe na lipi aswa kazini kwa sababu nisipokuwa na lengo pale kazini nijiambie kama hu mwezi nitakapo lipwa naitaji kuweka fedha fulani kando iwe kama malipo yangu ya uzeeni. Nafaa kufanya hili na lile kwa sababu huu mwezi nispolifanya, huu mwezi mwingine kuna jambo lingine ambalo nafaa ama unaeza pata jambo la dharura linaeza tokelezea ushindwe ni jinzi gani utalikumba hilo jambo. Kwa hivo, malengo yangu ya kila mwezi nayaandika chini kwa kitabu naakikisha hi tarehe nimeangalia nafaa kufanya nini. Itarehe kukitokea jambo jipia nalieka pale ili nijue jinsi ambavyo nitakapo lishugulikia vizuri. Kwa hivo malengo yangu ya kila mwezi kazini na yaandika chini na wakati mwezi unakaribia kuyoyoma na chukua kalamu yangu naangalia nilipi ambalo sikutimiza ambalo linafaa kusongeshwa mbele ili lisijelikawa changamoto uko mbeleni.

Hii kumbukumbu yangu Sinzuri kumbukumbu yangu nilipokuwa mdogo umri wa miaka nane hivi mamangu mzazi alikuwa amenipeleka shule ya bweni. Na pale shule ya bweni alinipeleka akanieka pale akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sikukaa muda mrefu. Babangu mzazi alirudi kunikujia. Kurudi kunikujia aliweza kuwa bahati mbaya kwamba mama alikuwa amegonjeka. Na akatuwaga. Na alituwacha mi na ndugu yangu ambae alikuwa mdogo sana. Eh, nikikumbuka tuu najiuliza kama maisha kweli. Ya muhivo, kwa sababu tulikuwa wadogo mno, babangu mzazi alikuwa anashindwa jinsi atatuhudumia. Kwa sababu wakati watoto wana umri mdogo wanahitaji mama awapikie, awasafishe. Nilibaki kuishi kama najiuliza Mungu baba. Wakati nitakapo barikiwa na watoto pia mimi nisije nikafa mapema nikawaacha. Kwakua hilo jambo lilinipatia uwoga sana. Kila wakati ambapo nakumbuka. Nakumbuka kwamba humu duniani tuko katika safari. Uwa inanitisha juu saa zingine najaribu kuuleta picha yake. Nakumbuka mama alikua anakaaje juu sasa siezi fahamu. Ningumu lakini kwa sasa nakubali tuu yale malengo ya mwenyezi Mungu kwa sababu mimi kama binadamu kuulizwa ningesema aishi kabisa asije akatoka huku duniani lakini kwa kuwa Mungu alikuwa anajua yatafanyika nakubali atakaa linatishia nakubali lile ambalo Mungu alikuwa anataka liwe.

Kweli ni ombi langu niweze kuwa bosi katika kazi yangu. Niweze kuwa na kampuni yangu ambayo iko na jina langu. Nimeianzisha mimi mwenyewe bila mkopo. Nimeifanya polepole tu, ninapopata pesa hela fulani. Nimenunua hili na lile. Ningependa sana katika kazi yangu niweze kutambulika duniani kote. Na kwao kutambulika, si eti ile ya kutambulika ati ya kutaka kujulikana. Kutambulika kwa umaarufu wa kufanya kitu fulani, nataka kufikia kileleni, pale juu, pale ambapo tu mtu anapotajua nataka afanyiwe kazi gani na nani, ananitaja mimi, niwe maarufu na niwe nafanya kazi nzuri na siwe nahitaji pesa nyingi. Ni kwetu nauliza pesa ile yenye nia kumsaidia mwananchi aliye na changamoto tofauti.